Sasa hivi hali ni ngumu kwa sababu utandawazi umekuwa mkubwa sana, teknolojia imeendelea, kwa kama ni vikao, tunaeza tukafanya vikao kupitia simu janja, tunakaa kwenye vikao yetu, tunaongea mambo ambayo yanatakiwa kufanyika, tunagawana majukumu kila mtu anapata jukumu lake, huwa natakiwa kufanya hilo, natakiwa kufanya hili. Basi na pia siku tunapeana za kufanya hizo kazi. Tunarudi pia kuangalia kwamba nani amefanikisha nani hajafanikisha hivyo kwa kutumia simu zetu janja za mkononi au laptop ndio.

Ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu zipo nyakati ambazo pia nachukuaga muda nje ya teknolojia na kaa mbali kama na simu yangu na vifaa vyote vinaweweza kunipa mimi kufikia teknolojia. Nyumbani kwangu, naweka mbali television, naweka mbali simi yangu ya mkononi, nawekambali laptop yangu kwa ajili ya kuconnect na mazingira yangu, na time yenye naenda kutembea kwenye miti naenda kutembea kwenye huoto wa asili hivyo ili nipate kujua kwamba mimi ni nani na niko wapi kwa wakati sahihi sitaki kupotea sana kwenye teknolojia na uwezo wa kaa siku moja mpaka mbii bila teknolojia.

Kifasa changu kwa siku na kichaji mara moja, wakati naenda kulala, ndipo na kiweka chaji. Hapo ni kiamka na kuta tayari kimesha jaa chaji na nakitumia siku nzima. Sio akini sumbui kwamba ba katikati ya siku kitaishiwa chaji, hapana. Kichaji mara moja, kinaeza kustahimili matumizi yangu siku nzima. Paka tena usiku, takapokua naenda kulala na kiweka tena chaji.

Mafanikio niliyapata kazini kwangu, nimeweza kujenga nyumba, ambapo sasa hivi nina sehemu yangu mwenyewe ya kuishi, nimeweza kujinunulia gari, na kifaa changu cha kutembelea mwenyewe, situmii tena usafiri wa wa public natembea na gari yangu mwenyewe nyumba ninayokaa ni nyumba yangu mwenyewe. Kwa hiyo, kazini kwangu kumenipa mafanikio mengi kama hayo ya kifedha. Lakini pia nimefanikiwa kupatana na watu. Wale hunizidi elimu, wale hunizidi kiwango cha fedha. Nabadilishana nao mawazo naendelea kukua. Kwa sababu cha msingi ni ukuwaji kila siku katika maisha. Kuwa napatana na watu tofauti tofauti. Wanaonipa challenge ya maana pale. Si ya kuendelea kuwaza, kufikiri namna gani bora ya kuendelea kujiimarisha kwenye maisha ya kila siku.

Habari mtandaoni nasomea google kwa sababu google kuna habari nyingi sana nakuta mpaka magazeti yetu ya kila siku ambayo ni ya nchini kwangu yanawekwa google, taarifa nyingi za kitaifa na kimataifa nazipata google, kwa google news naweza kupata habari nyingi sana hapo ndiko mbako napendelea kusoma habari mbili tatu. Habari kama za BBC zote naeza kuzipata google nasoma muhtasari wake wanasemaje, nini kimetokea muwafaka wake ko napata kufahamishwa kupitia google.